Unapendelea suruali au sketi. Napendelea suruali kwa kuwa mimi ni mwanamume mwanzo. Au huenda sijaelewa lengo la swali linakusudia nini. Sketi wakati mimi nimevaa mwanamume au suruali wakati mimi nimevaa mwanamume au jinsia nyingine ambayo kwamba ni jinsia ya kike. Kwa kusema kweli kama ni mwanamke amevaa sketi. Naeza nikapendelea sana kumwona mwanamke amevaa sketi. Lakini awe ni mwanamke wangu ninayemwona kwa ndani na wala si mwanamke wa nje. Na kama ni upande wa malengo mengine ya hili swali kujua kama mimi mwanaume napendelea suruali au sketi kwa kweli mi ni mwanaume napendelea kuvaa suruali sababu nimegundua kwamba kuna mila zingine zinakubali wanaume kuvaa sketi na hizo mila mimi sizifuati mi ni muafrika asili kwamba ninavaa suruali kwa hiyo ninapendelea kuvaa suruali suruali ni zile ambazo kwamba zinakuwa nizakuenda ofisini mara nyingi au zile suruali ambazo kwamba ni rasmi na pia nikivaa hizo suruali nahakikisha kwamba haziwi kwamba ni pana sana ni suruali ambazo kwamba zinanitosha vyema au zinanitosha vizuri.